Kumbukumbu nzuri yangu ya utotoni ni ile siku ambayo wazazi wangu walisherehekea siku yangu kuu ya kuzaliwa nilifurahia sana na pia nikikumbuka marafiki zangu kutoka sehemu mbali mbali walipofika na jinsi ambavyo nilipewa zawadi kutoka kwa wazazi wangu pamoja na marafiki na pia jinsi tulivyosherehekea pamoja.

Kile ambacho mimi hupenda kufanya na familia yangu ni kuwapigisha story na pia kuwaambia yale mambo muhimu ambayo wao huuhitaji maishani mwao na jinsi wanavyo weza kuhishi na majirani na pia mimi hupenda kuwapeleka jiji mbalimbali kama vile mombasa kutembelea na kufurahia.

Jinsi ya ambavyo mimi hupokea maoni kutoka kwa wengine ni kuwasikiliza kwa makini na kujua yale ambayo waohusema. Na pia mimi kwa mara mingi mimi hupata maoni ya watu wengine kupitia mtandaoni. Kwa mfano, tiktok, mimi huingia huko na kuangalia komenti za watu katika video mbali mbali.

Vitabu ambavyo mimi hupenda kusoma ni vitabu vya historia. Mimi hupenda kusoma vitabu hivyo kwa sababu ningependa kujua yale ambayo yaliendelea kabla mimi kuzaliwa na jinsi watu walivyokuwa waki. Fanya mambo zao na jinsi walivyokuwa wakiwasiliana pamoja na wenzao.

Kitabu ambacho mimi hukipenda zaidi ni kitabu ya historia. Mimi hupenda kitabu hichi kwa sababu huniwezesha kujua yale mambo ambayo watu waliyokua mbele yetu walikuwa wakifanya na jinsi walivyokuwa wakiwasiliana pamoja na wenzao. Na pia kitabu cha historia, pia hukua kitabu ambacho huweza kufundisha mtu, jinsi ya kukua na heshima na adabu, jinsi ya kuwasiliana na kushirikiana pamoja na watu.

Rafiki wangu wakaribu sana tulikutana tulipoingia chuo kikuu. Rafiki wangu ukuwa mwaminifu sana na upenda kunipea yale ambayo mimi hukosa na pia. Rafiki wangu ni mrafiki wakweli sana sababu kila kitu sisi ufanya pamoja na pia kuambiana siri zetu.

Nimewai safari kuenda jiji la Nairobi tulipokuwa kutembelea mboga ya wanyama. Nilifurahia sana nilipoona wanyama mbali mbali kama vile simba. Na wengineo. Tulikuwa tumeenda kama watoto wa shule pamoja na walimu wetu. Tulihudhuria mambo mengi sana ambayo sisi atukuwa tumeyajua. Na tukaona jinsi wanyama walivyokuwa wakishirikiana na wenzao.

Kile ambacho mimi hufanya kujiandaa kwa mkutano, mimi huhakikisha kuwa nimejua mada ambayo sisi huenda kuongea tukiwa mkutano. Na mimi pia huvalia nguo rasmi ambayo rasmi ya heshima ambayo sisi huvaa tukielekea mkutano. Na mimi pia hubeba kitabu changu ndogo ambacho mimi nitatumia kuhifadhi yale mambo muhimu ambayo tutasema.

Pale ambapo mimi hupenda kula nje ya nyumbani ni hoteli, hoteli moja safi ambayo mimi huwaamini na huwa na chakula tamu pamoja na bosi wa hapo hukuwa mwenye upendo na pia bei ya chakula hukuwa bei ya chini.

Uwezo ambao mimi ningependa kuwa nayo ni uwezo wa kutumia ndege kusafiri. Nimetamani sana kutumia njia jii ya kusafiri na ningependa siku moja. Niwe na pesa za kutosha ili niweze kusafiri kutumia ndege.

Hapa na sijawayi safiri kutumia ndege, lakini siku moja ningeweza kujitahidi na kupata nafasi ya kutumia ndege kusafiri. Mimi ufurahia sana, ni napo ona wenzangu, wakitumia ndege kama njia ya kusafiri.

Kiongozi mzuri anafaa kuwa mwenye kuelewa na kuwa mwenye huruma, kuwa mwaminifu na kuwa na uadilifu. Pia huweza kusikiliza wafanya kazi wake kwa umakini bila kuwapigisha kelele ama au bila kukosa kuwalipa mishahara yao kwa wakati ufahao.

Ndiyo, nimewahifikiria kuanzisha biashara yangu ya duka, lakini siijapata hela ya kutosha. Ningependa siku moja, nikipata pesa ya kutosha, nianzishe biashara yangu ya kuuza, vitu kama vile sukari, unga, mafuta na minginevyo.

Zoea nzuri ambayo mimi nilijenga ni kuzoea marafiki zangu ambao kwa sasa hunisaidia kwa njia mbali mbali kwa mfano ninavyo ninapo kosa kitu wao hunisaidia na pia ninapo kuwa na shida fulani wao hunisaidia kutatua.

Naam mimi hupenda kufanya kazi sana nyumbani kwa sababu ninapo ufanya kazi nyumbani mimi hujiisi vizuri. Ninapo fagia na kupanga nyumba na kufua nguo mimi husikia vizuri kwa sababu hiyo hufanya nyumba yangu kuwa safi na kuwa naarufu ya kupendeza.

Wakati wa msongo wa kazi mimi huita marafiki zangu pamoja na majirani kunisaidia kufanya kazi zangu kwa mfano tukiwa na sherehe makwetu na kuna aina ya vyakula vingi za kupikwa mimi huita marafiki kunisaidia ili kumaliza haraka.

Kile ambacho mimi nilifanya asubuhi nilipo amuka mimi niliosha vyombo kisha kupanguza na kupanga nyumba nilipo maliza hayo nili pika chakula cha chamshakinywa nil kunywa chai mayai na mkate kisha nikajitayarisha kwenda kazini.

Mimi husherekea mwaka mpya kwa kualika marafiki zangu pamoja na familia yangu ili tuweze kusherekea pamoja kwa kushukuru maulana kwa kutuwezesha kufika mwaka mpya na mimi hufanya hii kwa kupika vyakula vya aina mbalimbali pamoja na kualika hadi majirani ili tuweze kusherekea pamoja.

Mfanya biashara ambayo mimi hupenda ni jirani yangu. Mimi hupenda jirani yangu kwa sababu jinsi ndivyo hujiwakilisha katika kazi yake na kufanya kazi nzuri. Na pia jinsi anavyoongea na wateja wake na kile pesa ambacho yeye hutengeneza kila mwezi. Ningependa sana kujifunza mambo ambayo yeye hufanya na jinsi yeye hufanya kazi yake. Ili mimi pia siku moja nitakapokuwa mwanabiashara niweze kufanya kazi yangu vizuri.

Jinsi ambayo mimi huweza kushambulia mabadiliko kazini ni kuelewa masharti ambayo yamewekwa yapya na pia kuelewana na wenzangu kazini ili tuweze kushambulia mabadiliko na pia kutafuta msahada ili kujua ujuzi mpya wa mabadiliko kazini. Na pia kuwa mwaminifu na mwenye heshima ili kuyafuata yale masharti mapya ya mabadiliko kazini.

Mimi husashisha vifaa vyangu kwa mara nyingi sana kwa mfano mimi kama mwana biashara Mimi huhakikisha kuwa vifaa vyangu Zimerekebishwa na kuleta vifaa bora ili kuweza kuendeleza kazi na pia kuleta teknolojia mpya za kuendeleza kazi bora.

Nguvu zangu kazini ni ku kuhakikisha kuwa nimefanya kazi yangu kwa makini Ili kuweza kupata mishahara yangu, vizuri na pia nguvu zangu kazini ni kuhakikisha kuwa mimi ni mwaminifu na pia mwenye kupenda wenzangu kazini bila kusengenya mti yeyote kazini na bila kukosea meneja wangu.

Mwandishi ambayo mimi hupenda ni mwandishi wa kitabu cha kiswahili, mwandishi huyu kwa jina yake Wallah bin Wallah. Mimi humpenda sana kwa sababu jinsi anavyoandika vitabu vyake kwa kutumia lugha rasmi na pia kufuatilia ngeli. Na pia jinsi vitabu vyake hufanya wanafunzi wengi kujua kiswahili kwa kupitia ngeli na jinsi ya kuweka sentensi kwa kutumia lugha rasmi.

Jinsi mimi hupanga wiki yangu ya kazi, mimi huakikisha kuwa yale mavazi rasmi ya kazi ambayo mimi huvalia wiki mzima ninazo na kuzipanga na pia mimi huakikisha kuwa. Nina pesa hela za kutosha za kunisafirisha kuenda na kurudi kazini. Mimi pia huhakikisha kuwa mipangilio zangu za nyumba kabla sijatoka kwenda kazini ziko sawa na ziko sambamba. Hii hunifanya kufika katika kazi yangu mapema na pia kufanya kazi yangu kwa makini bila kufikiria kitu chochote.

Nchi ambayo mimi ningeweza kutembelea ni Dubai. Mimi ningeweza kutembelea nchi hii kwa sababu sifa nzuri ambayo kila mtu huipea bada ya kuitembelea na pia jinsi watu waliokuwa huko na kurudi. Husema yale mambu mazuri ambayo wao huudhuria huko na ningependa kuenda kuona jinsi watu wanavyo wasiliana pamoja.

Jinsi ambayo ambavyo mimi hupanga kazi zangu ni kujua kile kazi ambacho nitakapuo amka ama kazi ambacho nitafanya siku hilo na kujua yale mambo muhimu ya kufanya ili kuweza kufanya kazi hii iwe bora na bila makosa yoyote.

Mfereji ya tv ambayo mimi hufuata ni mfereji wa muziki. Mimi hupenda mfereji hiyo kwa sababu mimi hufuatilia kwa mfano kama channel O. Ili kuweza kujua jinsi ya kucheza ngoma na pia muziki huniburudisha wakati wangu wakuburudika. Hii huniwezesha kujua aina mbali mbali za ngoma na jinsi ngoma hizi zinazotufunza.

Mahali pakihistoria ambayo ningependa kutembelea ni Fort Jesus ambayo yuko nchini Mombasa. Mimi ningependa kutembelea historia hii ili niweze nijua yale ambayo huendelea huko. Watu wengi wanapoenda huku. Mimi hutamani sana lakini sina uwezo wa kufika huko lakini siku moja. Nitajitahidi sana ili niweze kufika. Mahali hapa na kuona yale ambayo huendelea.

Hali ya hewa ambao mimi upenda ni hali ya mvua. Mimi upenda hali hii sana kwa sababu mvua utusaidia kupata maji na pia tunapopanda mimea yetu. Sisi huweza kupata mboga kwa wingi bila kusumbuka na pia mvua utusaidia kutuliza vumbi kila mahali.

Jinsi ya ambayo mimi huboresha michakato ya kazi ni kuweza kufanya kazi yangu kwa makini na pia kuweza kukusanya mawazo kutoka kwa wafanya kazi wenzangu ili kufanya kazi yangu kwa ubora zaidi na kuweza kupanga mikakati za kufanya kazi zangu.

Ujuzi ambayo mimi ningeweza kujifunza ni ujuzi wa kupika vyakula vya aina mbali mbali. Mimi ningeweza kujifunza ujuzi hii ili wakati ambapo hata nina wageni. Mimi huweza kujipikia chakula mwenyewe bila kuajiri wengine. Na pia, ningeweza kujifunza kupika vyakula kama vile pilau. Mimi hupenda, ningependa kujua kupika pilau kwa sababu jinsi inavyonifurahisha na jinsi ilivyo na harufu tamu.

Mausiano ambayo ni nayo na waze wangu ni mausiano ya urafiki na kupendana. Mimi upendana ni waze wangu kutokana na heshima niliowapea na heshima ambayo pia wawo hunipea na kunifunza yale mambo muhimu na jinsi ya kuhishi na wenzangu katika jami yangu.

Hpana sipendi kupiga chombo cha muziki kwa sababu sinakipaji hicho na ningependa kujifunza jinsi ya kukitumia ilikuweza kupiga muziki kwa sababu muziki uniburudisha na mimi ukipenda sana wakati ninapo kuwa naburudika.